Ndiyo, kukimbia napenda kukimbia, kwa sababu kukimbia kwenyewe nikiwa nafanya mazoezi, naona inanisaidia kwa sababu niko na baiskeli, huwa natumia baiskeli kwa kukimbia, na ni mojawapo yakufanya mazoezi, ili mwili wangu nijenge mwili, ili nikuwe swafi, nikuwe na maisha mazuri, nikuwe na afya, nijisikie kweli nimekaa fit. Kwa sababu kukimbia kufanya mazoezi, huwa inafanya mimi na kuwa fit, na kuwa makini, na kuwa mtaratibu, na kuwa sharp na najisikia kitu shot nakifanya niko sawa sawa sawa kabisa.

Wakati nilikuwa na mgogoro na mtu kitu cha kwanza huwa nanyenyekea. Najaribu kuvuta subira. Najaribu kuvuta pumzi. Na kitu kingine najaribu kuangalia ilo chanzo cha kosa hilo ni lipi. Na kitu kingine najaribu kuangalia huyo mtu malalamiko yake au kukasirika kwake ni kwa nini. Na hapo najaribu kumuonyesha kwamba mimi sina ubaya wowote wala mgogoro huyo kama umezuka kikazi ama kutokuelewana najaribu kujieleza. Na kama nikikuta kujieleza kwangu hakutoshi basi hapo inabidi niitishe mtu mwingine mtu mwingine ambaye anaeza kutusikiliza. Na huwa mimi namuacha yeye uhuru wa kutafuta mtu mwingine ili ajisikie kabisa kwamba mimi siko natafuta mtu ambaye atakuja kunisaidia ili mgogoro uendelee. Bali mtu ambaye yeye huweza kutusikiliza sisi wote na kutatua mgogoro huyo. Lakini pia bado mimi naendelea kunyenyekea kuonyesha yule ambaye alikuwa na mgogoro wake kwamba hakuna shida yoyote isipokuwa kuelewana, hakuna shida yoyote isipokuwa hii jambo nimetokea kikazi ambalo sasa mimi nakaa upande wangu wa kikazi na kuonyesha kwamba kitu kilichotokea ni kikazi. Na kwamba kuna namna ya kutatua hiyo tatizo ili sisi wote tusiombe. Hakuna kuomba wala kufaidika ila sasa sisi tukue na maelewano tukutane kati kwa kati. Itatatusaidia ili mgogoro huu uweze kuisha. Na huyu ambaye kuna mgogoro na mimi ajisikie kabisa niko sawa na ameridhika katika namna ys kutatua mgogoro huu.

Mifarajo yangu na mtandaoni, ni kwamba natafuta mtandao ambapo napendelea ambapo huo mtandao una vitu ya kuburudisha unachangamoto ambao mtandao kabisa na mimi najiskia kabisa niko sawa ambao mimi najiskia kabisa nimefurahia ambao venye mimi naskia mimi kama makini kama mtu anataka faraja na huu mtandao kweli najaribu kuangalia kwamba vile ninavyo vitaka unaenda navyo au kama unanipa jibu kwa yale mambo nakua nahitaji ili nifurahie ili furaha yangu ikue sawa.

Ma mafanikio mengi nayo thamini kazini ni kwa sababu mimi tayari kazini meleta kama miradi kama miwili ambayo naleta wateja. Iyo ni meweka na mimi kabisa nimeseti mambo ya online ambayo kwa zi wanatumia na kitu kitu kingine mimi kazini nimejaribu kubadilisha namna watu wakufikiria kwa sababu nilikuwa nakuta watu wanasubiria wateja waje lakini kafanya watu tuwatafute wateja mahali walipo. Kwa sababu mimi nilisema hivi, mteja ni mfalme. Kwa sasa hiyo imenifanya mafanikio wateja wakawa wengi wateja wakawa wakifika huwa wanahudumiwa vizuri sana kuzidi mtu yeyote na wanapata huduma nzuri sana niimani yangu nimefanya hiyo nifikra na nimewahi kufanya ikafanya kazi.

Ndiyo mitandao ya kijamii huwa natumia natumia kama facebook ama natumia tiktok twitter mara chache na je nafanya natumia Instagram, na hiyo huwa natumia, kwa sababu mimi katika kutafuta jua nyingu, kutafutajua bali hapa na pale, hiyo mitanda wa minatumia sana. Na hiyo mitanda wa minatumia sana, na nisadiya mimi kujua kinachuengerea duniani. Na hapo sasa, mara nyingi naitumia kwa sababu kikazi ama pia labda nijue kulikoni leo hapa kibiashara sokoni wateja wananunua vipi ama kama kuna ingine amba tunashindana hoteli tunashindana na ayo ya iko vipi kwa hiyo mtendawi hiyo kwangu nasaidia sana kikazi, kimaisha, kibinafisi na kimazingira kwa kujua kinachoendelea na mimi kunifanya nikishajua kinachoendelea na me kunifanya mtu sasa wa kwenda na wakati.